Mimi njia yangu ya kupumzika ni kulala au kujilaza kitandani kwa sababu kulala kuna saidia kupumzisha akili na bado misuli na hilo jambo ambalo nilifunzwa na mama yangu nikiwa mdogo. Kaniambia kuwa nikitaka kupumzisha akili na misuli kwa pamoja mimi najilaza kitandani nalala vizuri mimi hushiriki masaa saba katika njia hii yangu ya mapumzisho ya kulala na huwa nahisi vizuri sana ni nikilala na huwa na mka nikiwa mchangamfu na mwenye nguvu.